Nivae nini leo? Hewa ni ya joto au baridi? Hebu niangalie nje kwanza. Jua li naonekana, lakini kuna upepo. Nadhani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo. Yule shati la bluu na suruali nyeusi. Viatu gani? Sandali au viatu vya kufunga. Kwa kazi nadhani viatu vya kufunga ni bora. Nitachukua jaketi nimwage kwenye mkoba. Kama itakuwa baridi jioni. Mavazi mazuri yanawezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na wa heshima. Nadhani mahali hapa ni sawa.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

Ninanjaa sana, je, nipike nini leo, kuna wari na maharage, hapo jikoni, au nipike pilau, lakini inachukua muda murefu, nadhani nitafanya kitu raisi tu, chapati na mchuzi wa mboga. Nina vyuma viyazi na karoti. Nitaongeza pilipili kidogo. Sipendi chakula kisicho na latha. Watoto wanapenda chapati sana. Watafurahi. Ninaitaji kuanza kuanda mapema kabla hawajaja kutoka shule. Kiazi ya kupika. Lakini leo nimezeeka kidogo.

Mwalimu alinipiga jana, anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani je ni kweli, lazima nizungumze nae leo. Yeye anasema hamefanya kazi zote. Lakini mwalimu anasema laa tofauti. Ninaitaji kuelewa nini kinaendelea. Labda anacheza sana, anasahau masomo. Nitamueleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati. Elimu ni ufunguo wa maisha mazuri. Bila elimu, utakua na shida badaye. Nitakaa naye keshe jioni, tuangalie kazi zake pamoja nitamsadia kama hana kuelewa watoto wanaitaji msaada wa wazazi sio lawama tu.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

Naitaji kupumzika kidogo, wiki hii imekua ngumu sana, nitakaa nje kwenye baraza, nichukue hewa safi, anga ni nzuli leo, hakuna mawingu, nitaikunjua mikono na miguu, mwili unauma kidogo, labda nitanywa chai ya moto, kupunguza msongo wa mawazo, nitazima simu yangu kwa muda, siwezi sikia kelele za barua pepe, wakati wakupumzika ni muhimu kama wakati wakufanya kazi. Naomba niwe kimya tu, nisikize sauti za asiri, ndege wa naimba, upepo unavuma taratibu. Hii ndiyo amani ya kweli.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

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea miya moja leo tu. Je, niziseme zote? Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma, lakini kuna kadhaa zinaitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza, niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitajibu moja kwa moja. Zingine nitaazimia kwa baadae. Ninaitaji mfumo bora wakusimamia barua. Labda nitatengeneza foda, nipange kwa aina. Barua zilizo baki, ningeweza kutuma jibu moja kwa wote. Kazi hii inachukua muda muingi sana. Nadhani saambili kila siku ni kwa barua pepe tu.

Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakuenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi. Nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yupo nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka pharmacy. Mpango mingi leo, lazima nijipange vizuri, hebu niandike orodha nisikosahau u kitu chochote.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

Mvua inanyesha sana leo, sauti yake kwenye dali inanitulia, natoka nje au nikae nyumbani, nadhani kukaa ndani ni bora. Mvua haitaisha haraka, nitakunjua tu hapa nipike chai ya moto, kuna vitabu kadhaa siijasoma. Sasa ni wakati mzuri, watoto wanacheza chumbani, wanafurahi na mvua, wanasema wanataka kwenda nje, wangamize maji, lakini nibaridi sana. Nitawasomesha hadithi baada yake. Siku za mvua ni za kupumzika na familia. Nita tayarisha chakula cha moto kwa jioni. Watoto watapenda baridi kama hii inaitaji supu ya moto.

Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapaliria bustani yangu. Nyanya zinaonekana, zinakua vizuri. Tangawizi na vitungu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo ninapokuwa shambani, ninasahau masumbufu ya kila siku, ninafurai kuona mimea ikikuwa, nikama kulea watoto, lazima ninyunyeze maji leo, jua limekua kali, nitavuna nyanya wiki ijayo zimeiva, naomba nipande pia maua mengine, ilibustani iwe nzuri zaidi, shuguri hii ni burudani yangu bora.

Ninatamani kusikiliza mziki leo. Ni aina gani inafaa labda mziki wa zamani. Ule wa baba zetu. Kuna nyimbo mzuri za tarabu. Zinaburudisha moyo. Au nisikilize lumba. Inafuraisha na kunifanya ni take kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua nyimbo wimbo wakupendeza. Niusikiliza ukijirudia. Muziki unanguvu ya kubadilisha hali ya moyo ukiwa na huzuni mziki unakuondolea ukiwa na furaha unakuongezea leo ninahisi vizuri. Nitacheza kidogo tu nyumbani. Hakuna mtu anaona nitafuraia bila haibu.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

Ninaitaji kupanga pesa zangu vizuli mwezi huu, mshahala ulingia jana, lazima nigawe kwa busara, panga nyumba kwanza, shilingi hizi, umeme na maji, shilingi hizi, chakula kwa wingi wiki nne, nadhani shilingi hizi zinatosha. Ninaitaji kuweka akiba kidogo kwa dharura za baadae, labda shilingi elfu mbili, watoto wanaitaji vitu vya shule, vitabu na karamu, nimesahau deni la jirani. Nilimkopa mwezi uliopita, lazima ni mlipe leo. Pesa zinakuisha, haraka sana. Ninaitaji kuwa makini zaidi na matumizi. Nadhani mwezi ujao, nitaweka akiba zaidi.